Njwisi, ninayoupenda sana ni njwisi ya maembe. Iko na ladha tamu. Inanipa ngufu na inanifanya nijisikie fresh asa wakati wa njuwa kali. Pia napenda kwa sambabu ina vitamini mingi na inanisaidia mwili kuwa na hafya njema.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni kwa sababu kunanipa amani ya moyo na kunanisaidia kupumzika mawazo. Msituni kuna hewa safi, sauti za ndege na mazingira ya asili yanayonifanya nijisikie karibu zaidi na uumbaji. Kutembea huko pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kujifunza kuthamini mimea na wanyama wanaoishi humo. Ninapo kuwa msituni nahisi furaha na utulivu wa kipekee.

Kinywanji ninacho kipenda zaidi ni mali safi nayapenda kwa sababu ni muhimu sana kwa afya ya mwili. Unisaindia kumbaki na ngufu na unifanya nijiskie fresh munda wote. Manji unisaindia umemengenyo wa chakula, usafi mwili na ni kinywanji salama ambacho naweza kunywa wakati wowote bila madhara.

Kipaumpele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshima. Ninaakikisha ninawasiliana kwa njia ilio wazi hili kila mtu aelewe majukumu na malengo ya kazi. Pia nasikiliza wezangu kwa makini kutowa marenjesho mazuri kwa wakati kutowa lunga yenye eshima hili kuepusha migongano na kujenga ushirikiano mzuri kazini.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kusikiliza na kuelewa watu vizuri. Naweza kuelewa hisia mawazo na mahitaji ya wengine kisha kutoa ushauri au msaada unaofaa. Pia nina kipawa cha kujifuza haraka kuwasiliana vizuri na kushirikiana na watu tofauti ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini. Sana na ninayeweza kushirikiana naye kwa huru. Tunasaidiana wakati wa furaha na changamoto. Tunashauriana kuhusu maisha, kazi na ndoto zetu. Na tunaheshimiana kwa dhati. Ukaribu wetu unajengwa juu ya uaminifu. Mawasiliano ya wazi na msaada wa kweli. Jambo linalofanya urafiki wetu uwe imara na wa thamani kubwa.

Mara nyingi, wikendi napenda kupumzika na kutumia muda na watu wa karibu. Huwa nafanya shughuli kama kusafisha nyumba, kusikiliza muziki, kusoma au kuangalia vipindi vinavyoniburudisha. Pia napenda kutafakari mipango ya wiki, inayofuata hili nijipange, vizuri na kuwaza wiki mpya, nikiwa na nguvu na motisha.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa utulivu na kunisaidia kuzingatia kazi vizuri. Nikiwa nyumbani, ninaweza kupanga muda wangu vizuri kuepuka usumbufu wa safari na kufanya kazi kwa utaratibu wangu. Hii, hunisaidia kuongeza tija na pia kupata muda wa kupumzika kidogo kati ya kazi.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua achebe. Napenda maandishi yake kwa sababu yanaelimisha, yanaonyesha tamaduni za kiafrika kwa kina, na yanafundisha maadili muhimu ya maisha kupitia hadithi zenye maana na ujumbe mzito.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kama kupata muda wa kutosha kumaliza kazi zote. Mgongano kidogo wakati wa mawasiliano na wenzangu na kukabiliana na shinikizo la muda. Wakati mwingine pia, kuna changamoto za kushughulikia matatizo ya ghafla ambayo yanayohitaji suluhisho haraka. Lakini najitahidi kushughulikia changamoto hizi kwa kupanga kazi vizuri, kushirikiana na timu na kubaki na mtazamo chanya.

Kazi ninayo hii thamini zaidi ni kusaindia wengine na kushirikiana na timu kufanikisha malengo ya pamoja. Napenda kazi ambayo inachangia maendeleo ya wengine hau ya njamii kwa unjumla na ninanjifunia pale unapoweza kuona matokeo chanya ya njuhundi zangu. Kazi hiyo unipa kuridhika maana ya kweli na inanisaindia kujifunza unjuzi mpya kila siku.

Wakati wa wasiwasi, napenda kupumzika na kutuliza akili yangu. Hii inaweza kuwa kwa kupumua kwa kina, kutafakari, au kusikiliza mziki tulivu. Pia napenda kuzungumza na mtu ninayemuamini kuhusu hisia zangu, au kuandika mawazo yangu ili kuyapanga vizuri. Kwa njia hiyo, ninaweza kupunguza hofu, hupata mtazamo mzuri na kufanya maamuzi kwa utulivu.

Ninajilinda kutoka vita vya mtandao kwa kutumia mila imara na tofauti kwa account zangu na kubadilisha mara kwa mara. Pia huepuka kufungua viungo au kupakua file kutoka vya zonu. Nisivyo vyamini. Ninatuza tarifa zangu binafsi nasasisha program na simu mara kwa mara natumia tahadhari ninapotumia intaneti ya umma ili kuepuka hatari za kiusalama.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitambu na makala, kuuliza maswali na kunjifuza kupitia uzoefu wa vitendo. Pia napenda kunjifuza kwa kusikiliza wengine, kuangalia vindeo za kielimu na kushirikiana minjandala inayopanua mawazo yangu. Njia hizi unisaindia kuelewa mambo kwa kina na kuyakumbuka kwa muda mrefu.

Napenda kuwa mahali palipo na utulipu na usalama, penye mazingira safi na watu wenye eshima, mahali palipo na hasili kama miti, ewa safi, hau karibu na manji, unjifanya njisikie amani na furaha. Pia napenda maeneo yanayoinipa nafasi ya kufikiria, kunjifuza na kujiendeleza bila msongamano hau kelele nyingi.

Timu ya michezo ninayo fuata ni chelsea. Napenda kuangalia mechi zao kwa sababu zina mvuto mkubwa. Inatoa burudani na mara nyingi hunipa msisimko wakipeke. Pia napenda jinsi wachezaji wanavyo shirikiana kwenye wanja mbinu zao za kucheza. Jinsi timu inavyo pambana kufanikisha ushindi.

Nina jifurahisha wakati wafuraha kwa kufanya mambo ambayo yananipa starehe na mwanga wa moyo. Napenda kusikiliza mziki. Unayo nifurahisha kucheka na marafiki au familia kushiriki chakula kizuri au kutembea inje katika mazingira tulivu. Pia mara nyingine napenda kuandika au kufikiria mambo mazuri ili kurudisha kurudisha hisia ya za furaha. Iyo na kuzishukisha na wenzangu.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga kwa uwazi na kutumia mpango wa hatua kwa hatua. Kwanza ninaangalia majukumu muhimu ya mwezi huo na kutambua ni nini kinaweza kufanikishwa. Kisha, ninaweka malengo yanayoweza kupimika yenye muda maalum na yanayofaa timu au kazi zangu. Baada ya hapo, ninagawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo na ninafuata maendeleo kila wiki ili kuhakikisha malengo yanatimia kwa ufanisi. Pia napima matokeo mwishoni mwa mwezi ili kujifunza na kuboresha mipango ya baadaye.

Uzoefu wa kutangaza niliwahi niliyojipata ni pale, nilipokuwa nikitembelea eneo la asili, lililojaa wanyama na miti ya ajabu. Nilijisikia kama nimeingia kwenye dunia nyingine na kuona uzuri wa uumbaji kwa asili kilinipa hisia za mshangao na furaha isiyoelezeka. Pia nilijifuza mambo mapya kuhusu mimea na wanyama na uzoefu huo ulikuwa wa kipekee kwani ulikuwa unachanganya, burudani, elimu na utulivu wa kipekee.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana hunipa nafasi ya kusikiliza mawazo tofauti. Kujifunza kutoka kwa wenzangu na kufanikisha kazi kwa haraka kwa ubora zaidi. Pia napenda kazi ya pamoja kwa sababu hujenga mshikamano huongeza ubunifu. Hufanya kazi iwe na motisha zaidi. Hata hivyo nikiwa na kazi inayohitaji umakini mkubwa. Ninaweza pia kufanya vizuri nikiwa peke yangu.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kama kuongea na kushirikiana kwa upendo, kula chakula pamoja na kusherehekea matukio muhimu. Pia napenda kutumia mda wa pamoja kwa kucheka, kushauriana kuhusu maisha na kusaindiana katika kazi za nyumbani. Kufanya hivyo uhimarisha husiano wetu, uleta furaha na unjenga mshikamano wa kweli ndani ya familia.

Napenda kula migahawani mindongo hau mba za chakula zinazotoa vyakula vya hasili na vya kitamanduni. Hapo napata ladha nzuri chakula cha haraka lakini safi na mara nyingine hupatikana nafasi ya kuzungumuza na familia hau marafiki. Pia napenda sehemu zenye mazingira tulifu na safi ambazo zinanifanya nijisikie vizuri na kufurahia chakula chagu kikamilifu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata taarifa za haraka na za kisasa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Pia, mtandao unatoa fursa ya kuona picha, video na maoni ya watu tofauti. Jambo linaloongeza ufahamu wangu. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kusoma gazeti ili kupata hisia ya anasa na ukaribu zaidi na habari kwa kina.

Ndiyo, napenda kuimba. Kwa sabamu kunanifafuraha na kunanisaindia kuajilia hisia. Kuimba hunifanya nijisikie huru, hupunguza msongo wa mawazo na mara nyingi hunipa tabasamu. Hata siku inapokuwa ngumu. Hata si lazima niimbe kwa ustadi mkubwa. Mradi najisikia vizuri, hiyo inatosha.

Napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa. Ninavaa ka kwa kazi au shughuli za kila siku. Na inatoa uhuru wa mwendo. Pia suruali ni ya starehe na inaweza kuendana na aina mbalimbali za vazi. Jambo linalofanya nijisikie vizuri na kujiamini. Skate napenda pia wakati wa hafla maalum. Lakini kwa matumizi ya kawaida suruali ndio chaguo langu la kwanza.

Asumbuli ninapoamka napenda kupanga siku yangu na kunjiandaa kwa shunguli za siku. Kwaza uniyonga hao kufua huso, kisha kupanga mawazo yangu kidogo. Kufanya manzoezi mandogo kama kupumua kwa kina hao kutembea kidogo. Mbaanda yake napenda kula kifungua kinywa chenye lishe kisha kuangalia ratimba na kaji hau. Shunguli za siku hiyo. Hii huniwezesha kuanza siku nikiwa na ngufu, mtanzamo, mtanzamo mzuri na utulifu kwa akili.

Napendelea chakula chenye ladha tamu na yenye asili. Napenda chakula kilicho rahisi lakini chenye lishe kama mboga za majani matunda. Na vyakula vya kitamaduni vinavyoongeza nguvu mwilini. Ladha hiyo hunifanya nijisikie furaha wakati wa kula na pia hunisaidia kula kwa utulivu bila haraka. Nikifurahia kila kipande cha chakula.

Filamu ninayoipenda zaindi ni the pursuit of happiness naipenda kwa sabambu ina unjumbe msito wa. Bindi na kutokata tamaa hata maisha yanapokuwa magumu. Handithi yake inaninguza moyo, inanitia moyo kuendelea kupambana na chungamoto na inanifanya nijiamini. Kwamba kwa njuhudi na imani mafanikio yanawezekana.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia ni muhimu sana maishani. Siku bila simu au interneti, inaweza kuwa fursa zuri ya kupumzika akili. Naweza kutumia muda huo kusoma kitabu, kuzungumuza na familia, kufanya kazi za nyumbani, au kutembea nje. Wakati mwingine, kujitenga kidogo na teknolojia husaidia kujitambua zaidi, kupunguza msongo wa mawazo, na kufurahia mambo ya rahisi ya maisha.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi huwa naitumia kuwasiliana na marafiki kupata habari na kujifunza mambo mapya ata hivyo ninajitahidi kuitumia kwa busara ili isichukuwe mda mwingi wala kuadhiri shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Kuona maji makubwa yasio na mwisho, kusikia sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa baharini kunipa utulivu na mshangao mkubwa. Bahari hunifanya nitafakari maisha, nguvu ya asili na uzuri wa dunia kwa ujumla.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna heshima, mawasiliano wazi na mshikamano wa timu. Pia ni vizuri pale ambapo kuna usalama, mwanga wa kutosha hewa safi na vifaa vinavyoraisisha kazi. Mazigira hayo husaindia wafanyakazi kuwa na motisha, kuongeza tinja na kufanya kazi kwa furaha mbila msongo wa mawazo. Pia ni muhimu kuwepo kwa ushirikiano musaanda wa kila mmoja na nafasi ya kunjifuza na kukua kazini.

Wakati ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi mapema. Baada ya kupumzika vizuri usiku na kufungua mawazo. Saa hizi za asubuhi akili huwa wazi, nikiwa na nguvu na mtazamo mzuri. Jambo linalonifanya nifanye kazi kwa umakini, kupanga vizuri na kufanikisha majukumu yangu haraka na kwa ubora zaidi.

Ndiyo, napenda kuonga kwa manji ya moto kwa sambambu unisaindia kupumzika, kufunguza uchofu wa mwili na kutuliza mawazo. Manji ya moto unifanya njisikie nipo fresh hasa mbaanda ya siku ndefu ya kazi hau shunguli nyingi.

Napenda kutembea mahali penye utulivu na mazingira ya asili. Kama mbustani, njia ya za miti na maeneo ya wazi karibu na nyumbani. Kutembea huko, unisaindia kupumzika, kufikiria vizuri na kufiraiya hewa. Safi huku nikijitenga, kindogo na kelele za kila siku.

Ninashambuliana na mambadiliko kazini kwa mtazamo chanya na ushirikiano. Napenda kuelewa sababu za mabadiliko, kushirikiana na wenzangu kutekeleza mabadiliko haya na kujaribu kuboresha njia mpya za kufanya kazi. Mabadiliko huniwezesha kujifunza ujuzi mpya na kuongeza tija na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Iwe mara nyingi naukumbatia mabadiliko na kupinga.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika unipafuraha kwa sambabu ninaweza kuanda tuakula chenye latha na nishe. Napia ninjia ya kunjieleza umbunifu, kupenda kunjarimbu mapishu mapia, napia kupika vyakula vyakawaida ninavyovipenda. Haasa ninapopika kwa anjili ya familia hau maraviki.

Napendelea mbarindi kidogo kuliko njoto. Kwa sambambu mbarindi uniwezesha kufanya mambo kwa uraisi vila kutoza sana. Hewa ya mbarindi unipe, unipa utulifu na mara nyingi ufanya nifuraiye shunguli za nje kama kutembea hau kufanya mazoezi. Joto sana mara nyingine unifanya njisikie uchofu, haraka na kushindwa kushungulikia kazi kwa uraisi.

Nashungulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuzingatia kipa umbelo cha kila jambo. Kwaza ninaandika uorodha ya majukumu muhimu na muda wake. Kisha nashungulikia kazi kubwa au ngumu kwanza. Pia ninatumia mbinu za kupanga muda kama kungawa kazi katika hatua ndogo ndogo na kuangalia maendeleo kila mara. Kwa njia hiyo, naweza kufanikisha kazi kwa wakati bila stress kubwa na umbora wa hali ya njua.

Ninasomea ambari mtandaoni kutoka tofauti za ambari, sinazojulikana na sinazotengemewa kama BBC, CNN, AI njezera, na pia tofauti za ambari za Kenya kama National National and the Standard. Pia mara nyingi utumia mtandao kama Twitter hub, hubs za ambari ili kupata taarifa za haraka na kuona maoni mbali mbali kuhusu matukio yanayonji tokeza.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kupumzika na kuboresha. Napenda kusoma vitabu au makala, kusikiliza mziki, na kutembea kidogo ili kutuliza mawazo. Pia hutumia muda wa uo kuzungumuza na familia au marafiki, au kufanya shunguli ndogo sinazoniweka na furaha kama kupika au kuangalia filamu.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu inaleta utulifu ama baridi fuzuri sauti ya matone ya mvua unituliza mawazo na mazingira yanayokuwa safi na yenye harufu zuri ya undogo pia mvua unikumbusha uzuri wa wasili na kunifanya nijiskie nipo karibu na zaidi na mazingira.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni sera ya heshima na usawa kazini. Ni muhimu kuhakikisha kila mfanyikazi anaheshimiwa maoni yake yanathaminiwa na hakuna ubaguzi wa aina yoyote. Pia sera ya usalama kazini, mawasiliano wazi na maendelezo ya wafanyikazi ni muhimu ili kuhakikisha mazigira ya kazi ni salama. Yenye tija na inasaidia kila wafanyikazi kukua kitaaluma na kibinafsi.

Wakati wa barindi, napenda kujilinda kwa kuvaa nguo za moto na kunywa kinywaji cha moto kwa kama chai hau kahawa. Pia napenda kukaa ndani nikifurahia mburundani kama kusoma, kusikiliza mziki au kuangalia filamu. Mara nyingine upenda pia kutembea kindogo nje ili kufurahia hewa safi ya mbarindi. Huku nikijilinda jambo linslonipa furhaa la utulivu.

Ningependa kutembelea piramidi za misri kwa sababu ni mahali pa kihistoria kilichojaa hadi za zamani hekima na mafumbo ya kale. Kutembelea mahali hapa kunanipa fursa ya kuona moja kwa moja jinsi binadamu wa kale walivyo jenga miundo mikubwa kuelewa tamadumi zao na kufurahia historia iliyo hifadhiwa vizuri. Pia kunazidi hisia za mshangao na heshima kwa ustaarabu wa kale.

Ndiyo, najiona kama mtu wa mbunifu, napenda kufikiria mawazo mapya, kutafuta njia tofauti za kutatua changamoto, na kunjieleza kupitia maneno. Mipango au kazi ninazofanya, mbunifu ni saidi ya kuboresha kazi, kujifuza zaidi, na kufanya mambo kwa njia ya kipekee na yenye mvuto.

Kila siku napenda kutumia mbonda mbonda hau mbasi na kawainda kama njia ya usafiri. Kulingana na umbali na haraka ninao itanji. Mbonda mbonda unisaindia kufika haraka kwenye maeneo yenye msongamano. Wakati mbasi ni nchanguo zuri kwa safari, ndefu na yenye garama nafuu. Pia mara nyingine napenda kutembea kidongo ikiwa umbali ni mbufi. Kwani kuna nisaindia kuwa na afya na mipumziko akilini.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo hunivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kujijengea kila kitu changu. Pia biashara hunipa nafasi ya kukuza ujuzi, kujifunza kutoka kwa changamoto na kuchangia ajira au huduma kwa jamii. Ingawa kunahitaji mipango na nidhamu naona ni hatua nzuri kwa maendeleo ya baadaye.

Ninapo kamilisha kazi kwa wakati, ninatumia mfangilio wa kina na usimamizi wa munda. Kwanza ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu na kushungulikia kazi ngumu kwanza. Baanda ya hapo, hungawa kazi kubwa kuwa, hatua ndongo ndogo ili ziwe rahisi kushungulikia. Na pia na shirikiana na wenzangu pale inapohitanjika na kuangalia maendeleo kila mara ili kuhakikisha kazi inakamilika kambla ya mda uliowekwa njia hii hunisaindia kufanya kazi kwa tinja na mbila stress.

Harufu ninayo ipenda za hindi ni harufu ya maua safi na inifanya nijisikie utulifu na furaha ikinifa hisia za amani na kuhusika na mazingira mazuri. Pia napenda harufu ya undogo baanda ya mfua kwa sabambu hunikumbusha uzuri wa asili na unifanya hewa kuwa safi na ya kupendeza.

Maramingi, ufua nguo marambili au tatu kulingana na indandi ya nguo nilizo tumia na shunguli za siku hizo. Kwa kawainda na shungulikia nguo safi zote pamonja kwa wakati mmonja ili kueka mpangilio mzuri na kuwakikisha nguo sinaendelea kuwa safi na tayari kwa kutumia.

Ndio, napenda kula samaki, kwa sambambu ni chakula chenyelishe, rais kumengenya, na chenye protein nzuri kwa mili. Napenda hasa samaki waliopi kwa vizuri na viungo vya asidi, kwa sambambu ni falatha tamu, na kunifanya ninjisikia furaha wakati wakula.

Hapana sina ndege wa kufugwa nyumbani. Hata hivyo napenda ndege na wanyama wengine wa kufugwa kwa sababu huleta furaha, hufundisha uwajibikaji, na kufanya mazingira ya nyumbani kuwa na maisha zaidi. Ningeweza kufikiria kumfuga ndege siku za usoni ikiwa ningepata nafasi na muda wa kumuhudumia vizuri.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza. Kutazama hunipa burudani, msisimko, na fursa ya kunifunza mbinu tofauti za michezo. Pia napenda kushabikia timu ninayoipenda, na kufurahia ushindi au changamoto pamoja na wengine. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kucheza mchezo, mepesi kwa afya na burudani.

Somo, ndililopenda shule ni zaingi ni isambati. Ndipenda kwa sababu ili inifundisha kuzingatia maelezo, kufikiria kwa utaratibu na kutatua matatizo kwa njia ya mantiki. Pia hisabati hunipa furaha na kuona matokeo ya kazi yangu kwa usahihi na kunisaidia kujenga nidhamu ya mawazo ambayo ilinifaa katika masomo mengine na hata maisha ya kila siku.

Navaa saa kila siku nimeaza kufa kwa sambabu ni raisi kunjua munda kila wakati bila kutengemea simu. Ani pia ni sehemu ya mtindo wangu. Napenda saa zenye rangi ya muundo unaolingana na mavazi yangu. Wakati mwingine uangalia pia kama ni sanaa za kupanga ratiba yangu vizuri. Asa kama kwa kazi hau masomo. Kwa hivyo kwa mimi, saa sio tu zana za munda, bali pia ni sehemu ya mtindo na utaratibu wa kila siku.

Napenda kupanda milima. Kupanda milima hunifanya nijisike huru na kunipa nafasi ya kufurahi a mazingira ya asili. Pia hunisaindia kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza mawazo na kupata muda wakuta fakari maisha. Ninapofika juu ya milima kuona na dhala mzuri na hisi furaha na kuridhika sana. Nishughuli inanipashu nguvu mpya na amani yamoyo.

Mimi napendelea kusoma lakini pia ninafurahia kuandika. Kusoma kuna nipa nafasi ya kunjua mambo mapia, kuelewa maisha na kufikiria kwa kina. Inanisaindia pia kunjenga akilizangu na kuona mitanzamo tofauti. Kuandika ni njia yangu ya kuonyesha mawazo yangu kuelezea hisia na shirikisha andudhi au ambari. Kwa kweli, kusoma na kuandika zinaendana kila mara ni nasoma mawazo yangu njana kusaindia kuandika vizuri.

Timu yangu ya mpira wa mingumu ni nayo penda ni Jelsi. Napenda njinsi wanaviocheza kwa mshikamano ni dhamu na mbinu mzuri. Pia istoria yao na wachezaaji wakubwa walio kuwa na cheza hapo wana kufutia sana. Kwa angalia mechi zao kuna nipa furaha na musisimuko kila wakati.

Mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kupanga ratiba yangu mapema na kufika mapema hili kuepuka haraka hau msongo wa mawazo. Kuwahi hunisaidia kuwa tayari, kuheshimu muda wa wengine na kufanya mambo kwa utulivu. Pia hunipa nafasi ya kujiandaa vizuri kabla ya shughuli kuanza.

Mimi upata ambari kutoka vyanzo mbali mbali. Kwa mfano napata ambari kupitia mitandao ya ambari, mangazeti, telefisheni, na pia manjukuwa ya mitandaoni kama tofauti rasmi za serikali hau mashirika ya ambari. Pia mbaathi ya ambari napata kupitia mitandao ya kinjamii. Lakini kila mara nashungulikia kwa tahadhali kuona ni sahihi ni unifanya niwe na taarifa za haraka na sahihi kuhusu mambo ya ndani na ya nje ya inchi.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni ukweli na heshima. Napenda watu kuwa kwa kweli katika maneno na matendo yao. Kwani inaunda umuhimu uaminifu na kuaminiana. Pia heshima ni muhimu kama mtu anawaheshimu wengine inafanya mahusiano kuwa mazuri na rahisi kushirikiana. Pia napenda watu wenye huruma na msaada kwa sababu ni tabia zinazofanya dunia kuwa mahali pazuri zaidi kwa kila mtu. Kwa ujumla tabia hizi hufanya watu wawe wa kuvutia na kuaminika.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia unisaidia kuelewa maisha ya ma ya zamani, makosa na mafanikio ya watu walio tutangulia, na njinsi mambo yaliyo, yalivyo badilika hadi leo. Kupitia historia najifunza tamanduni mbalimbali, mapambano ya jamii na sambabu ya matukio makubwa duniani. Pia unisaidia kudhamini maendeleo ya sasa, na kufanya maamuzi mbora kwa siku zijazo.

Ndio, nimewai kununua tikiti za tukio. Mara nyingi huwa ni kwa matamasha, michezo au tamasha la mziki. Napenda kununua tikiti mapema ili kuhakikisha nafika bila stress. Na pia kupata sehemu nzuri ya kuona tukio. Kununua tikiti, kunasaindia kupanga ratiba yangu, kufurahia tukio kwa utulivu na kushirikiana na marafiki au familia ni sehemu ya furaha na msisimko wa kushiriki katika tukio maalum.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki. Napenda kushiriki kwenye ibada ili kupata amani ya ndani. Kuungana na jamii yangu na kuimarisha imani yangu. Pia ni nafasi nzuri ya kutafakari maisha, kushukuru na kupata motisha mpya. Kwa mimi na mahali pa ibada sio tu sehemu ya ibada bali pia ni sehemu ya kujenga uhusiano na wengine na kupata nguvu ya kiroho kila siku.

Mimi hupigwa picha mara kadhaa kwa wiki. Kulingana na hafla au mandhara ninayopenda napenda kushika kumbu kumbu matukio mandhari ya asili. Au vitu vinavyo nivutia macho. Kupiga picha kunanisaidia kwa mambo mengi yangu. Kufurahia uzuri wa kila siku. Na kushiriki picha hizo na marafiki au familia. Pia ni njia nzuri ya kujifunza mitazamo mpya na kuona nldunia kwa namna tofauti.

Mandhari manzuri ni nilio yawai kuona. Ni machweo ya njua na mandhari ya za milima enye miti ya kinjani kimbichi. Yananifanya ninjisikie amani na na furaha ndani ya moyo. Pia napenda kuona mandhari ya bahari hao mito yenye manji safi. Kwaani hunipa hisia za utulifu na huru. Mandari kama haya ufanya niwe na shukurani kwa uzuri wa dunia. Na kunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira na kushirikiana na wengine na kuona uzuri wa maisha.

Kinywanji ninachokipenda kunywa asubuhi ni chai ya kinjani au kahawa. Napenda kunywa kinywaji hiki ili kuamka vizuri na kupata nguvu ya kuaza siku. Chai ya kinjani hunisaindia kuamsha akili na kunipa nguvu ya kufikiria vizuri. Huku kahawa ikiniamsha na kunifanya nijisikie macho wazi. Pia kunywa kinywaji hiki ni sehemu ya utaratibu wangu wa asubuhi kunifanya niwe tayari kwa kazi au masomo kwa furaha na utulivu.

Ninajikinga na njua kali kwa kufa kofia miwani ya njua na guo zinazofunika mwili vizuri. Pia napendelea kutumia krimu za njua ili kulinda ngozi yangu kutoka na niamiyozi atari. Wakati mwingine nanjitahidi kuwa kifulini hau maeneo. Maeneo njikifuli hasa katikati ya mchana. Kwa kufanya hivi si tu ninajilinda mwenyewe mbali pia ninaakikisha ngozi yangu au unkua na nina mbaki afya zuri.

Mimi napendelea kitanda kizuri kilicho laini lakini kinachounga mukono milii vizuri. Kitanda kizuri hufanya nikipumzika nijisikie starehe na kupata usingizi mzuri usiku kucha. Kizuri pia unisaindia kuamka nikiwa nimepumzika vizuri na kuwa na nkufu za kuendelea na kazi au masomo. Kwa upande mwingine kitanda kingumu sana akifanyi usingisi kuwa wa starehe hivyo. Napendelea mchanganyiko wa utulifu na msahada wa mwili.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya simu au ujumbe mfupi kwani ni rahisi na haraka kufika kwa mtu popote alipo. Pia napenda kuzungumza uso kwa uso wakati wa mazungumzo muhimu. Kwa sababu inaunda uhusiano wa karibu na kuelewana vizuri. Mara nyingine napenda pia kutumia mabarua pepe hao mitandao ya kijamii kwamba habari, zisizo za haraka kwa ujumla napendelea njia ambazo hufanya mawasiliano kuwa rahisi ya heshima na yenye kueleweka.

Utaratibu wangu wa njioni huanza kwa kupumzika baada ya kazi au masomo. Kisha kuandaa chakula cha njioni ni baada ya hapo napenda kusoma au kusikiliza mziki tulivu ili kutulia akili. Mara nyingine, huangalia habari au kupanga ratiba ya kesho. Kabla ya kulala huwa na muda wakutafakari au kuandika mawazo yangu. Utaratibu huu hufanya nijisikie tayari amani ya moyo na usingizi mzuri usiku kucha.

Kweka afya yangu kuwa mzuri, nina njitahindi kula lishe mbora, kufanya mazoezi mara kwa mara, na kunywa manji ya kutosha. Pia napumzika vya kutosha, kwefuka stressi sio ya lazima, na kuakikisha napata usingisi mzuri kila usiku. Mara nyingine, huwa naangalia hafya yangu kwa ndaktari mara kwa mara, ili kuwakikisha kila kitu kikosawa. Kwa kufanya hivi, ninaakikisha mwili na akili yangu, vinafanya kazi vizuri na nina ngufu ya kushungulikia na shunguli za kila siku.

Kila siku, ninapoherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kufanya hivyo kwa kuungana na familia na marafiki wa karibu. Tunapinga chakula kizuri, kucheza na kusherehekea pamoja kwa furaha. Mara nyingine, napenda pia, kuhakikisha wangeni kindogo. Na kushiriki kaza wa hadins dogo. Kwa mimi, siku ya kuzaliwa ni munda wa furaha. Kushukuru kwa mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka ujao.

Ningependa kutembelea parisi Ufaransi kwa sambambu ni mji wa wenye istoriya tanjiri. Utamanduni wa kipekee na mandhari ya kufutia. Napenda kuona elf toa makumbusho na mitaa ya iki istoriya. Pia mji huu una chakula kizuri na fursa za mburundani ya za kipeke. Kutembelea faris kungekua nafasi nzuri ya kunjifuza mambo mapya. Kupata uso hefu wa kitamanduni na kufurahia uzuri wa kundunia.

Minasaindia njamii yangu kwa njia mbalimbali kwa mfano, kujitolea kusafisha mazingira, kusaidia wazee na watoto, na kushiriki chunguli za kinjamii. Pia napenda kuelimisha wengine kuhusu afya, elimu na umuimu wa kushirikiana. Kusaidia njamii kuna nifanya njiisi furaa, na kurithika kwa kukwani, nanjua mchango wangu, umbandilisha maisha ya watu kwa njia chanya. Ni njia ya kunjenga usiano mzuri na kuchangia maendeleo ya kila mmoja.

Ninacheka sana ninapo kuwa na marafiki au familia wanao nifanya nicheke kwa maeneo No, au vituko vyao. Pia sinema au video za vichekesho mara nyingine ufanya nacheke sana. Na chekechea pia utokea ninapo shirikiana na wengine kwa hali ya furaha na utulivu. Kwa kweli kucheka kuna nifanya njisikie vizurikia kili na kimwili. Kunapunguza stress na kunipa furaha ya ndani.

Napenda, sanaa ambazo ni za kufutia macho na zinazo chochea mawazo. Kama uchoranji, ni choro ya kisasa, na sculpt. Pia napenda muziki na uigizaji kama njia ya kuwasilisha hisia inaandili. Sana inasaidia kuonyesha mbunifu, kufurahia uzuri wa dunia na kuelewa mitazamo tofauti kwa, mimi. Na shunghulika, kuu na sanaa kunanisaindia kupumusika, kunifunza na kupata muskumu wa kila se.

Kinywaji cha barindi ninachokipenda sana ni njusi ya matunda baridi. Hasa machungwa hau embe. Napenda ladha yake safi. Tamu na yenye afya. Kunywa kinywaji hiki kunanifanya nijisikie fresha. Hunipa ngufu ya kuendelea na shunguli. Na pia hunisaidia mwili kupata virutumbisho ya asili. Mara nyingine napenda pia smuthi ya matunda. Kwani ni stamu, yenye afya na inanikosesha kiu kwa haraka.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kushirikiana na watu wanao nihimiza na kuendelea na malengo yangu. Napanga kutumia siku hii kwa kazi, kujifuza mambo mapya na pia kuchukua muda wa kupumzika kidogo. Pia nitaweka mkazo kwenye kueka mazingira yangu safi na kuenzi afya yangu. Kwa ujumla, wazo langu ni kufanya kila kitu kwa utulivu furaha, na nidhamu, hili siku iwe yenye mafanikio na ya kuridhisha.

Ningependelea kutembelea ziwa kuliko mto ingawa vyote vina uzuri wake ziwa ufanya njisikie tulifu zaidi na unaweza kukaa karibu nalo munda mrefu ukifuraia mantharku. Pia ziwa nina nafasi ya kupumzika kuongelea hau kuchukua picha nzuri. Hata hivyo mto pia ni mzuri kwa sauti yake ya manji yanayo tiririka na hewa safi lakini kwa njumla zulu nanipa isia ya amani na mburundani zaindi.

Ninachokipenda kuhusu mtaa wangu ni amani na mshikamano wa watu. Majirani wengi ni wenye heshima na wako tayari kusahindia wakati wa shinda au sheree. Pia napenda uraisi wa kupata huduma muhimu kama manduka, usafiri na shule shi karimbu. Mtaa wangu unanifanya nijisikie nyumbani salama na kuwa sehemu ya njamii nayonjali na kushirikiana.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya maua safi au harufu ya chakula kilichopikwa vizuri. Harufu ya maua hufanya nijisikie tulivu na furaha. Huku harufu ya chakula ikinipa hamu ya kula na kukumbuka nyumbani. Pia harufu nzuri hufanya mazingira kuwa ya kuvutia na yanaylfanya moyo wangu uwe na amani. Kwa kweli, harufu nzuri ni njia ya kufurahia maisha kidogo kidogo kila siku.

Mara nyingi asubuhi nakula mayai na chapati kidogo. Kisha nikiwemo na chai au maji safi. Hii inakutanisha nishati ya kuanza siku vizuri. Husababisha nisikie njaa kidogo hadi chakula cha mchana. Pia ni rahisi kwa tumbo. Pia mara nyingine napenda matunda kama ndizi au embe kwa vitamini na nguvu.

Ndiyo, ninasoma gazeti kila mara asubuhi ya wakati nafika kidogo cha mapumziko. Hii, inasaidia kujua habari za ndani za na dunia, michezo, biashara na mambo ya kijamii. Pia mara nyingi napenda kusoma makala za afya na elimu ili kuongeza maarifa yangu. Kusoma gazeti kunanipa fursa ya kufikiri, na kuwaza mazungumzo na wengine kuhusu habari zilizo jitokeza.

Umeme unapo katika napanga mambo wa kindogo ya kufanya mbila kutumia umeme kwa mpano kupenda kusoma kitambu kuandika ndiyari hau kuzungumuza na familia. Pia mara nyingine napanga mambo ya nje kama kupanda bustani hau kutembea. Ikiwa na taa ndongo hau mshuma unaweza pia kupika kitu kindogo hau kufanya mazoezi nyepesi. Hii inasaidia kutonjisikia, kuchanganyikiwa na kumbaki na utulifu handi umeme urundi.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu, napenda kushiriki furaha na wachezaji au wapenzi wa timu kwa pamoja. Mara nyingi tunapiga makofi kucheza na kuimba nyimbo za sherehe. Pia napenda kula kitu kizuri pamoja kama chakula au vitafunwa na kushirikiana kwa viteko mazungumzo. Hii inafanya nisherehekee iwe sherehe iwe ya furaha mshikamano na kukumbukumbu nzuri kwa kila mtu aliyeshirikiana. Ni njia ya kuonyesha shukrani na pongezi kwa jitihada za timu.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya mbao, michezo kwa kama draft, mchezo au monopoly, hunipa furaha kwa sambambu hunifanya njifikirie, kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Pia ni njia nzuri ya kupumuzika, kucheka na kunjenga urafiki, asa kucheza kama kundi, inafaa sana kwa wakati wa mpumuziko hau njioni tulifu.

Kazini, ninatambua kwaza uthaifu wangu bila kujificha, kisha na njifuza na kuomba ushauri kwa wezangu au wakumbwa. Hili kumboresha maeneo hayo, pia najiwekea malengo mandogo na kunjipima hatua kwa hatua. Ni kijifanya mazoezi ya mara kwa mara kwa kufanya hivyo na badilisha uthaifu kuwa fursa ya kujifuza na kukua kazini.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za maisha, maendeleo mbinafsi na elimu ya biashara. Vitabu hivi vinanipa maarifa mapya, huchochea fikra zangu na kunasaidia kuelewa dunia vizuri zaidi. Pia napenda vitabu vya utamaduni na historia, kwa sababu vinanifanya nijue kuhusu utamaduni, matukio za zamani maadili ya jamii mbali mbali, kusoma vitabu hivi kunanifanya nibaki na akili safi. Na uwezekano wa kuwa na maamuzi mazuri.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara. Hii ni kwa sababu inahusisha mambo muhimi ya dunia kama siasa. Ushumi, sayansi na maswala ya kibinadamu. Napenda kutumia televisheni, mtandao na magazeti kupata taarifa hizi ili kujua kinachoendelea na kuelewa adhari zake hapa kwetu nduniani. Pia kunanifanya niwe tayari kuzungumza na wengine kwa maarifa na mtazamo mbali mba.

Napenda kutumia mda na marafiki zangu kwa kufanya mambo yanayo tuletea karibu. Mara nyingi tunazungumuza kucheka na kushirikiana mawazo. Hau kutembea pamoja na kunywachai. Pia napenda kucheza mchezo kusikiliza mziki hau kushiriki chakula. Mda huo hunipa furaha faraja na nguvu ya kinja mii. Na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hivyo.

Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana na mafanikio. Nikitimiza malengo yangu na kuleta mchango chanya kwa wengine. Natamani kuendelea kujifunza kukua kibinafsi na kitaaluma na pia kuwa na familia yenye upendo na amani. Zaidi ya yote, ndoto yangu ni kuwa na afya njema, furaha na kuridhika na maisha ninayoishi.

Hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa maranyingi napinga simu kutuma ujumbe na kutumia mtandao ya kinjamii kuwasiliana na marafiki na familia. Pia utumia kusoma hambari kujifunza mambo mapya mtandaoni na kupanga shunguli nzangu za kila siku. Simu unisaindia kuwakua munda na kubake ni kiuunganishwa na dunia.

Zoeazi nililonjenga ni kutembea kila siku. Nimenjifuza kuamka mapema na kutembea kwa dakika kama twenty. Jambo linalonisaidia kuweka mwili wenye afya. Kupunguza msongo wa mawazo na kupanga mawazo yangu. Pia hutia nidhamu kwa sababu hata nikiwa na shughuli nyingi. Najitahidi kulifanya kwa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku.

Napenda kutazama michezo ya soka na mpira wa kikapu. Soka ni ya kupendeza kwa sababu inachanganya mbinu. Kasi na mshikamano wa timu. Na inafanya nisikiesha kuna furaha kila mara timu yangu inapo kufanya vizuri. Mpira wa kikapu napenda kwa sababu unashuguli nyingi mbinu za kushangaa na ushindani wa haraka. Michezo hii pia inashiriki hisia na marafiki na familia. Ikifanya hiiwe furaha kubwa.